Mji ya ambao ni ngependa kutembelea duniani ni mji wa Pari. Nawezataka kutembea kwa sababu nimesikia sifa za mji huyu. Sana sana ikija ni mambo ya mapenzi na mambo ya kuvutia. Ispokuwa Pari mji mwingine ambao nawezataka kutembea ni mji wa New York kule Amerika. Nimetembea mara moja lakini nawezataka kutembea tena.

Napenda kyangalia nyota haswa midaile ambayo mawingu haya haya hayako mingi sana. Nyota hukuwa nzuri sana kuangalia. Sana sana ukiwa umesongwaol na mawazo kwa sababu utaweza kufikiria na utaweza kutoa yalio moyoni. Na ukitoka hapo utakuwa umefurahiya vyema.

Mida yangu ya kukaa usiku sana sana ni mida ya hadi saa tano usiku, lakini naweza ongeza hadi saa sita au saa saba au saa nane kulingana na kazi niliyo nao kama kazi ni mingi, nitakaa sana hadi mida hiyo ingine ya hapo nyuma, lakini kama sina kazi nyingi, nalala mapema.

Maendeleo ninayopenda kuyaona ni maendeleo yanae husiana na elimu ya mtoto wa kike. Mtoto wa kike haja kuwa kielimishwa ya kutosha na kwa hivyo na amini kuwa anahitaji kuangaliwa sana sana ikija ni mambo ya elimu. Mtoto wa kike akielimishwa, jamii inasonga mbele.

Juisi ya matunda naipenda sana ni juisi ya maembe. Naipenda kwa sababu embe ni tunda lililo tamu sana. Ni tunda ambalo mimi hula wakati wote kwa sababu lina mvutio na kwa sababu lina madini ambayo yanasaidia mwili wangu kuwa mwili mzuri.

Naipenda asali sana. Asali mimi huweka kwenye chai, mimi hupaka kwenye mkate, na nikiwa na homa na itumia kutengeneza dawa. Asali isipokuwa kuwa tamu ni dawa nzuri ambayo unawezaitumia kufanya afya yako iwe njema na kufanya maisha yako yawe marefu.

Neno siri langu naliweka salama kwa kutoliweka kwenye simu au kutoliandika mahali ambapo watu wengine wanaweza liona. Neno siri maramingi mimi hushika kwenye akili nikitaka kutumia na litumia na nikisahau na tumia zile nguzo ambazo zimewekwa zimewekwa kunisaidia kuipata tena.

Wiki yangu ya kazi, mimi huipanga kutoka si siku ya jumatatu. Kwa sababu siku ya jumapili, mimi hupumzika. Siku ya jumatatu nanzia na kazi zile ambazo zinahitajika kwa haraka, halafu nafanya kazi za nyumba na kazi zengine ambazo hazitajiki kwa haraka sana. Ikipita siku mbili au tatu napumzika, hlalafu nalegelea kazi yangu.

Nikiwa na hitaji msaada kazini, kitu cha kwanza mimi hufanya, mimi huongea na wale watu ambao nafanya kazi nao. Najaribu kuona kama wanaweza nisaidia, kusuluhisha tatizo ni lilo nalo. Nikikosa suluhu hapo, nawe zaingia mtandaoni, ama niongeleeshe wa kubwa wangu. Nitafanya kile ninachoweza, mpaka nipate suluhu la jambo linalo ni tatiza.

Ndiyo, mimi upiga kura. Na piga kura kila inapofika msimu wa kupiga kura kwa sababu na ua kura yangu, ndiyo itakaayo badilisha maisha yangu. Upigajikura ni kitu cha muhimu sana kwangu na kwa watu wa familia yangu. Siwezi kosa kupiga kura hata mudammoja.

Kazi yangu nataka nifikie kile kiwango cha juu sana ambacho ninaweza. Sana sana ningetaka kuwa mimi ndiye ambaye nasimamia zile kazi zote ambazo ziko pale chini. Na ikifika mahali pengine, nijiwekee biashara yangu ili niweze kujimudu na kujisimamia mimi mwenyewe.

Sera ya kampuni ni naiona ikiwa ya muhimu sana ni sera ya kuwa na uaminifu. Sera hii inasisitiza kwamba sisi kama wafanya kazi twafaa kuwa waminifu kwa wale ambao wanatuitaji sisi kuwashughulikia. Hii sera ni muhimu sana katika kutengeneza jina na kusisitiza kwamba wale ambao wanatutegemea watarudi siku nyingine kuchukua kile ambacho sisi twapeana.

Kukiwa na jua kali, mimi hujikinga kutumia kofia. Kama si kofia, mimi hujikinga kutumia mwavuli. Kama si mwavuli, natafuta mahali kuna kivuli na keti hapo mpaka juakali lipungue. Kwa sababu juakali laweza athiri ngozi yangu na kuathiri afya yangu ujumla.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kuongeza wa mshahara, mara kwa mara, kupewa cheo, mara kwa mara pia. Mafanikiyo mengine ni kupatiwa muda wa kuendeleza masomo yangu na kueza kujua mingi ambayo yataniwezesha kupata cheo zingine kazini natumaini kwa mba nitapata mafanikio mengine.

Jukumu ninalopenda sana ni jukumu la kushughulikia wale ambao wanakuja kununuwa vyungo tofauti. Napenda jukumu hili kwa sababu hunipatia nafasi ya kuongea na watu tofauti kutoka mahali tofauti na naweza kuwa na mawazo ambayo ya nasaidia kufikiri ya watu wote kwa ujumla.

Mimi hufua nguo jumla ya mara tatu kwa wiki. Kuna wakati ambapo nitafua mara nyingi kuliko hapo, nguozi kiwa chafu ama nikiwa nasafiri ama nafanya kazi ambayo inafanya nguoziwe chafu kwa haraka. Na kuna wakati mwingine ambapo nitafua mara, chache kuliko hizo tatu, sana sana nikiwa siko nyumbani.

Napenda kuogelea sana sana baharini. Nikienda pwani, lazima ningie baharini niogelea. Nisi poenda pwani, mimi huenda kwenye vidimbwi vilivyo karibu na mimi na kuogelea. Baada ya kuogelea, napenda kuota jua, nikiwa na kunywa juisi na kupumzika.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Napenda kusikiliza radio asubuhi wakati ambapo kuna vipindi ambavyo mimi navipenda sana. Napenda kusikiliza radio pia usiku before ni ingie kitandani. Radio kwangu ni njia nzuri sana ya kupata uburudisho na kupunzika.

Kipindi cha televisioni ambacho nilikuwa na kipenda sana ni kipindi kilicho hituwa game of Thrones. Kilikuwa kipindi chenye vatu na viumbo vingi sana kama Dragon, Warriors na wengine wengi sana. Kutoka kipindi hiki kiishe, jsiapata kipindi kingine ambacho kinanivutia.

Natumia Wi-Fi ya AirTel. Wi-Fi hii inafikisha speed ya MB15 kwa sekunde moja. Natumia Wi-Fi badala ya data ya simu kwa sababu inanisaidia kupunguza mahitaji yangu ya pesa na kupunguza zile pesa ambazo na zitumia kununua data.

Programu ambayo mimi hutumia kila siku ya kwanza ni WhatsApp. Mimi utumia programu hii kuongea na watu wangu na kuongea na watu wa familia na wale ambayo nafanya kazi nao. Programu ya pili ni Twitter ambayo mimi huenda kuangalia kama kuna mambo ambayo imefanyika ambayo napaswa kujua.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Napenda haswa kucheza na mtoto wangu ambaye ni mtoto wa kijana alie na mwaka mmoja. Watoto ni viumbe vya maajabu na ni watu wazuri sana ambao hufanya mtu akili ya mtu itulie, upate amani na uweze kuiona dunia kwa macho mengine tofauti.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi jaribu ni chakula cha biryani kutoka uarabuni. Kilikuwa chakula kitamu sana. Kilikuja na mchuzi, wanyama ya mbuzi na kachumbari. Chakula kingine nimejaribu ni chakula cha kutoka china ambacho pia ni chakula kizuri.

Kipaumbele kazini kwa mwasiliano ni kutumia email. Tunasisitiza kutumia njia hii kwa sababu inaweka rekodi na inawezesha watu ambao wako pale kazini kuwasiliana kwa njia ambayo inapaswa. Tunafaa kukua watu ambao tunawasiliana kwa njia ambayo ni nyepesi na ambayo ina ubunifu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo ni kifaa cha simu. Simu naamini kuwa ni kifaa cha maana sana kwenye mawasiliano, kwenye kuelimisha na kwa mambo mengine mengi zaidi. Kwa mfano kama huku Kenya kutuma pesa kutoka upande moja wa nchi hadi upande mwingine.

Mara nyingi wikendi, mimi hupenda kujionea movie. Kama siyo movie, mimi hutoka kwenda burudani na marafiki zangu. Lakini wikendi nyingi, sana sana utapata wikendi ni kifanya kazi kama siko mapumzikoni. Lakini naamini kuwa wikendi ni muda wakupumzika na kupumzisha akili.

Ndiyo, majirani wangu na wafahamu vyema sana. Nikona majirani wengi na majirani wazuri. Majirani wangu kuna wanawake, kuna wanaume, kuna watoto. Kuna wa ambao wanaishi pekee yao na kuna wambao wanaishi na familia zao na wototo wao. Majirani ni watu wa maana sana.

Napenda kuwa mahali ambapo pa metulia. Mahali ambapo hapana kelele, mahali ambapo pana marafiki wangu. Kama sio marafiki wangu, napenda kuwa mahali ambapo nipo peke yangu na nipo na amani. Kwa mfano, naweza kuwa kwenye ofisi yangu, nikiwa nimezima kila kitu ni metulia.

Kumbukumbu ambazo nikonazo kutoka shuleni, nizangu nikilelewa na wazazi wangu. Nakumbuka nikichunga ngombe, nakumbuka nikicheza na marafiki, nakumbuka nikihusiana na watu waliokuwa karibu na sisi kama majirani. Ninakumbukumbu nzuri sana.

Nywele zangu hunyolewa maramoja kwa wiki. Napenda kunyola nywele yangu maramoja kwa wiki kwa sababu ni muhimu sana kwenye usafi na kwenye muonekano mzuri. Nisipo nyoa maramoja kwa wiki nimi hunyoa marambili kwa wiki na nanyoa ndevu na nyewa nywele zinginezo.

Huwa na nahifadhi vitu vya thamani kwenye kabati. Kabati yangu hufungwa na kufuli. Kufuli ile huzuia watu ambao sijawapa ruhusa kuingia pale. Hili ni jambo la muhimu sana kwa sababu vitu vya thamani huwa rahisi sana kuiba. Kama si kabatini mimi huzihifadhi kwenye benki.

Ndiyo, natumia video kwenye mawasiliano. Mimi hutumia zoom sana sana kwenye mawasiliano ya kikazi. Video zingine ambazo mimi hutumia ni kama video za kurekodi pale WhatsApp. Hizi mimi hutumia kuwasiliana na watu wa familia na marafiki na wengineo.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wangu wa ubunifu. Ujuzi huu si mbaya, lakini ninauhitaji sana kwa hivyo ni kuimarisha utanisaidia sana kwa siku za usoni. Ujuzi huu wangu wa ubunifu hunisaidia kuandika vitabu vya hekaya.

Mchezo wa olimpiki naupenda sana ni mchezo wariadha. Napenda huu mchezo kwa sababu wakenya wengi sana hujumuika pale na kushindana na kushinda medals mingi sana. Mchezo wariadha mimi naupenda kwa sababu hupatia watu kutoka mataifa tofauti na fasi hiyo ya kushindana na kujishindia zawadi kemkem.

Video mimi hutizama kwenye mtandao wa YouTube sana sana. Napenda mtandao wa YouTube kwa sababu una video ambazo ni fupi na ni ndefu. Zile ndefu utapata video ambayo inaenda mpaka masaa mawili ama matatu. Hiyo ni video nzuri sana ya kusikiza wakati wa usiku mtu anapolala.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia sana ni kazi ya kuosha vyombo na kufua nguo. Kazi za usafi za aina hii zisipendi sana kwa sababu kitu cha kwanza zina lazimu mtu kushinda majini. Kitu cha pili zina chukua muda mrefu sana na ni kazi ngumu ambayo mwanaume hafai kuwa akifanya.

Ndiyo, mimi hutoa michango nikienda kanisani. Mimi huenda kanisani jumapili na kukiwa na shuguli ambayo inahitaji michango kama kulipia mgonjwa hospitali, kujenga kanisa ama kulipia yatima shule, mimi utoa mchango. Sadaka pia mimi utoa kila jumapili nikingia kanisani.

Kitu ambacho hunipa motisha kazini ni familia yangu. Najua lazima niwe na motisha kufanya kazi ili niweza kutaftia familia yangu chakula. Bila motisha naweza iwacha ile kazi na familia yangu ikakosa maitajia kila siku. Motisha nyingine ninataka kufika mahali pengine hapo kesho na kufika mahali pazuri kuliko nilipo leo.

Mimi hupata habari sana sana kutoka kwenye mitandao ya kijamii kwanzia na mitandao wa twitter. Mtandao wa twitter naupenda kwa sababu habari zi ufika huko zikiwa bado hazijafika mahali kuingine. Mahali pengine mahali mimi hupata habari ni kwenye televisheni na radio.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Napenda kulima bustani na kupanda vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ni maua. Napenda kupanda maua kwenye bustani kwa sababu yanavutia. Napenda pia kupanda mboga. Mboga ambazo naweza zitumia kama chakula kwa siku za baadae. Bustani ni kitu cha maana sana.

Ndio, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Nimeanzisha biashara kadhaa, biashara ya kwanza ikiwemo biashara ya kuuza nyama, biashara ya kuuza viatu na biashara ya kuuza vitu vya teknolojia. Kuanzisha biashara ni kitu cha maana sana kwangu kwa sababu kinaruhusu mtu kujiajiri kazi na kufanya vile anataka kufanya ili afike hapo mbele.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula cha pilau. Naipenda sana kwa sababu inamvutio mkubwa sana. Nilihisi harufu hii wakati wa krisimasi ambapo jirani ya alikuwa anapika pilau. Harufu hii hunikumbusha nyumbani wakati wa siku kuu wakati ambapo tulikuwa tunapikiwa vimapocho pocho. Nikipata harufu hii na sikia roho yangu imetulia.

Ndio, nimejifunza kupiga gitaa. Mara ya kwanza nilijifunza kupiga gitaa nilikuwa na miaka kumi. Gitaa ilikuwa kitu cha maana sana lakini nikakuja kujua ya kuwa ni kitu kigumu sana kujifunza kupiga. Kwa hivyo kutoka muda huo wote, sijaweza kupiga gitaa tena.

Ndio, nafuata matukio ya kimataifa. Mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa mitandao ya kijamii sana sana Twitter. Nikifuata hayo najua vile nchi yetu inaendelea. Mimi pia hufuata matukio ya kimataifa kwenye televisheni kwa kutizama habari za saa moja na saa tatu usiku.

Mazingira ya kazi huwa mazuri kitu cha kwanza ukiwa na watu ambao mnafanya kazi ambao ni wazuri. Wale watu ambao mnafanya kazi nao wakiwa ni watu wazuri mazingira huwa mazuri na ukiwa wabaya mazingira huwa mabaya. Hicho ni kitu cha muhimu sana kwenye kazi na ukiwa na watu wazuri kazi ya weza kufanyika kwa urahisi.

Napenda kununua vitu kwenye supermarket. Napenda kununua vitu kwenye maduka ya aina hii kwa sababu vitu hua rahisi. Lakini ikija vitu kama mboga na nyanya mimi hununua kwenye vibanda. Vibanda vinauza vitu ambavyo vimetoka mashambani na vitu ambavyo ni vya bei na fuu.